Mimi hununuwa vitu kukutumia simu. Natumia simu kununua vitu mtandaoni. Na huwa nanunua vitu kama vile viatu kwa sababu najua mguu wangu namba ngapi. Nanunua viatu nanunua bidhaa za elektroniki. Kama vile hata simu refrigerator wakati mwingine huwa nanunua vyombo ambavyo vya kutumia jikoni.

Kulingana na mimi, napenda tu upepo kukilinganishwa na AC sababu kitu cha kwanza. Mimi ni mtu ambao napenda mazingira. Nayajua AC inatumia moto kupita kiasi ambayo ukiendelea kutumika. Unafanya matumizi ya umeme kuwa mingi zaidi. Kwa hiyo napenda upepo. Kama kuna wakati ambapo nyumba naeza pata upepo. Ikilanganishwa na AC ningependelea hiyo kuliko AC.

Somo la sayansi nalolipenda ni somo la physics. Somo hilo kwangu naona linahusiana na mambo ya maisha ya kila siku kitu siku. Kwa hiyo somo hilo ukiangalia inahusiana na mambo na stima. Kivyangu ndiyo maana nilipenda physics sababu inahusiana na mambo ya stima.

Ndio, nisha fuga mnyama. Nisha fuga hata wanyama. Kuna wakati nilikuwa nyumbani nilifuga ngombe, mbuzi, na kuku. Nilikuwa na wafuga sababu nilikuwa nahitaji maziwa kwa ngombe, wakati mwingine nikuwa na chinja mbuzi nakula nyama. Nikitaka kula nyama ya kuku naichinja kuku ama mayai tu ku toka kwa kuku.